Wateja wangu wanawashukurikia kwanjia ya eshima sana. Wanapo kuja na wakaribisha kwa nidhamu kubwa sana. Kisha na waonyesha vidhasa angu. Wanaangalia wanagusa. Basi tunaongelelea juu ya beyi. Tukikubalia na mambo ya beyi. Wananunua na wahaga kwa nidhamu kuwa sana. Arafu kisha na makaribisha kuja siku ingine kununuwa pithasangu.

Ndiyo, mimi napenda kusoma gazeti au habari mtandaoni sana. Ili niwe niko mbele nikijua kila kitu kinapo endelea. Sana sana napenda habari za siasa na habari za michezo. Vile michezo ilikuwa inaenda hiyo siku nitakuwa ninajua kila kitu na sitakuwa gizani kuwa sijui any kila kitu kinapooendelea nchini.

Ndiyo, mimi napenda kutembea kwa miguu sana. Sana sana hili niweze kufanya miguu yangu iwe na nguvu kiasi. Ili mwili yote yangu iwe imekuwa na nguvu kuu ya kutegemea. Sababu nisipotembea miguu, saa ingine mwili wangu unakuanga mzito sana na kutembea inakuanga shida, hata ku.